Asante sana tena kwa swali hili, linauliza umewaifikiria kwanzisha biyashara yako. Kwanza kabisa nigependa kusema kuwa naamu. Mimi kibinafsi nimewai kufikiria kwanzisha biyashara yangu. Na situ maramoja ni maramingi sana nimefikiria kwanzisha biyashara yangu. Nakumbuka mwaka uliopita, mwaka wa ya elfu mbili shirini na tano. Naam nilikuwa nimefikiria kuanzisha biyashara ya kuza nguo, yani naenda sokoni, natafuta nguo, au nachukua nguo, kisha nakuja kuzia watu wengine humu nje. Nilipo fikiria biyashara hiyo. Sikumoja tu niliamua tungo, acha niende sokoni, nikaanunue nguo, nilinua tu nguo za vijana, kwa sababu mimi nikijana, na najua haina nguo ambazo vijana wadogo wanapenda. Haswa wasichana eni watoto wakike na nilienda sokoni nikanua nguo na nikaanza tu kuweka kwenye mitandao kama whatsapp pale tiktok pale instagram nikaanza kuwa nazipiga nguo hizo picha kisha nazieka kwenye mitandao ili mtu akiona kuwa nguo hiyo inamfraisha ananiandikia meseji kisha nikione hiyo meseji namuzia nguo hiyo Nilifanya hiyo biyashara kwa mda wa miezi mbili na pia ningependa kusema kwa kufanya biyashara sikitu rahisi inataka uvumilivu na uwe na nidamu na pia unafaa wewe kibinafsi kueshimu biyashara yako na kitu chamana sana ni uvumilivu Kwa sababu uwezi anza biyashara leo na istawi tu iyo leo Lazima ukuwe mvumilivu Kwa sababu biyashara inachukua mda sana kukua Naam kwa hivyo nilifanya biyashara hiyo kwa miezi mbili kwa sababu pia nilikuwa naenda shuleni Lakini muda ulivoenda niliona kufanya biyashara na pia kuenda shule ilikuwa kitu kigumu sana kwangu Kwa hivyo niliamua niache biyashara hiyo nimalizane na shule kwanza ili nikisha maliza shule nitakuja tena kwanza biyashara hiyo Sasa hivi tuko kwenye mwaka wa 2026 na pia nimefikiria tena kuanzisha biyashara nyingine Hila sijui nitayanza lini ni mafikira tu Naam kwa hivo neza sema kuwa ni mewai fikiria kuanzisha biyashara yangu asante.